Mchezo wa olimpiki ni nao penda ni mchezo wa mpira wa miguu. Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo mzuri ninao upenda. Kwa sababu ni mchezo unao wakutanisha watu kwa pamoja na kuweza kufurahia katika kuangalia mchezo huo. Na mchezo ninao kumbuka ni mchezo wa mpira wa miguu ambapo neima mchezaji mkubwa ali shiriki michwano hii. Huo ndo mchezo ambao na ukumbuka ambapo Brazil walifanikiwa kupata medali. Na mchezo huo ni mzuri kwa sababu ni mchezo ambao unawakutanisha watu kwa pamoja na kuwapa kuwa na furaha na amani.

Mimi huwa napendelea kutoa sadaka na michango mbalimbali. Haswa inapotokea mchango wa msiba huwa napendelea kutoa sadaka lakini vile vile napenda kutoa sadaka ya vitu. Kama vile nguo kwa watoto yatima viatu na mavazi mbalimbari.

Hapana sipendelei kuimba ila napenda kusikiliza watu wakiimba hivo huwa napenda sana kusikiliza watu wanaopenda kuimba mambo mazuri sana na furahia watu wanapoimba kwa sabu yanaibua hisia na mambo mbalimbali pale mtu anapoimba.

Somo la sayansi nalo penda ni somo la biolojia. Ambalo ni somo linaelezea jinsi mfumo wa mwili wa binadamu na viungo vyake. Vile vile unaelezea mazingira ya duniani pamoja na aina za mimea na wanyama tulionao wakiwa wamewekwa katika mafungu mbali mbali. Hivyo somo hili la biolojia kwangu ni zuri na ninalipenda sana.